Nyama ambayo ninaipenda zaidi ni nyama ya samaki. Samaki ni nyama ambayo iko na proteini, ambayo inasaidia mwili wangu, inasaidia mwili wangu katika ukuaji wa misuli na nguvu. Pia napenda nyama ya samaki kwa sababu iko na omega tatu, ambayo iyo omega tatu inasaidia mwili wangu kuchoma mafuta, kwa hivyo inapunguza mafuta mwilini. Pia napenda nyama ya samaki kwa sababu inasaidia katika kuimarisha moyo wangu, afya ya moyo wangu. Nyama ya samaki iko na kolesterol ambayo inasaidia, iko na mafuta ambayo inaosha kolesterol mwilini katika damu. Kwa hivyo nyama yenye napenda ni nyama ya samaki.